Unapendelea viatu gani? Kwangu ningependa kusema kuwa napendelea viatu ya aina ya sneakers hii ni kwasababu mingi, sneakers unaweza kuvaa sana sana na nguo yoyote, na pia si haina uzito wowote unaeza kutembea nayo bila kuchoka ukisafiri hususani ukisafiri kwa umbali na pia uzuri moja ya sneakers kuosha kwao inakuanga rahisi sana.

Juisi gani ya matunda unayoipenda. Kwangu nawezasema kuwa napenda juisi ya machungwa. Hii ni kwa sababu ikona ladha yake ni tamu na pia ikona vitamini aina tatu ambayo inasaidia mwili sana na pia inakinga mwili kutoka magonjwa mbali mbali.

Je unapenda upepo au AC? Kwa maoni yangu naeza kusema kuwa nafadhalisha upepo kwa kuwa hiyo ndio inaweza kunisaidia ili nisihisi joto mingi ukilinganisha na AC shida yake moja ni kuwa itatumia stima mingi kwako hivo itakukosti pesa mingi na gharama mingi